Natumia kompyuta zaidi kusaidia watu kwa njia mbali mbali kulingana na mahitaji yao ya kila siku. Kupitia kompyuta, ninaweza kutoa maelezo na majibu ya maswali tofauti kusaidia kuandika na kurekebisha maandishi kama barua. Kazi ya shule au maudhui ya biashara pamoja na kufanya utafiti na kufupisha taarifa muhimu. Pia natumia kompyuta kusaidia katika masomo kwa kuelewa ama kueleza mada kwa njia rahisi kueleweka kutoa mwongozo wa kazi na miradi na kusaidia watu kufanya maamuzi bora. Zaidi ya hayo, kompyuta hunisaidia kuwasiliana, kushirikisha mawazo, kutoa ushauri wa jumla na pia kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa haraka na kwa ufanisi jambo ninalofanya iwe chombo muhimu sana katika kazi na huduma zinazotoa kila siku.

Ndiyo Kwangu Binafsi, ningesena nimewai kufikiria hilo kwa mtazamo wangu kuanzisha biashara, kumekuwa njia nzuri ya kutumia maarifa, ubunifu na uwezo wa kusaidia watu kwa njia endelevu. Ningefikiria biashara inayolenga kutoa huduma za taarifa, ushauri, uwandishi, au msaada wa kidigitali. aMbapo lengo kuu lingekuwa kurahisisha maisha ya watu, kusaidia, kutatua matatizo na kuongeza dhamana katika kazi zao. Masomo au biashara zao, biashara kama hiyo ingehitaji mipango mizuri uaminifu kuelewa mahitaji ya wateja lakini kwa ujumla ni wazo linalovutia kwa sababu linaweza kuleta faida huku likisaidia jamii kwa wakati moja.

Unapendelea viatu gani, kwangu binafsi ningesema ninapendelea viatu vilivyo rahisi, vinavyopastaheresha na vinavyofaa matumizi ya kila siku. Viatu vya michezo au sneakers ningekuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ni vizuri kutembea navyo vinaendana na mavazi mengi. Na vifaa kwa shughuli mbalimbali, pia ningependa viatu vyenye muundo wa kawaida lakini nadhifu, vinavyoweza kuvaliwa kazini au kwenye matembezi bila kusumbua mguu.

Unapenda kula wapi nje na nyumba? Kwangu binafsi ningesema napenda kula nje sehemu tulivu na safi yenye chakula kizuri na huduma nzuri. Napendelea migahawa isio ya kelele nyingi yenyee mazingira ya kupumzisha na bei za wastani ambapo mtu anaweza kufurahia chakula bila haraka. Pia ningevutiwa na sehemu zinazotoa vyakula vya asili au vilivyo kipwa kwa umakini. Iwe ni mikahawa mdogo, wakaribu au sehemu ya wazi ilio na mandhari nzuri.